Unapenda kuwasiliana vipi na watu. Mi mara mingi ni napenda kupigia mtu. Kama kwa mana mi huona kupigia mtu ni haichukui muda. Unapigia mtu unamuuliza jambo. Hautashinda ati labda saa zingine unapotumia mtu meseji hivi labda atakaa kabla ajibu saa ukimpigia ni lazima atachukua simu akuambie hapo hapo.

Jee, unapenda kuvaa vipuli. Hasa, ndiio ninapenda kuvaa vipuli, lakini, huwa sijawa, sijawa, sijawahi vaa vipuli. Mwanzo vipuli huko tunakoishi, huko vipuli, ni vya bei kali, vipuli huku ni vya bei kali sana. Haa, waona, hasa kipuli, nikieza, nikipata shilingi kama elfu tano hivi. Hasa, nitaanza kununua kipuli, ama nitaanza kutafuta kukimu mahitaji yangu mengine na hiyo pesa. Hasaa waona. Na ni kugumu huku jamani.

Unapendelea mahali pa kimia au pa kelele. Inalingana na jinsi ninavyo kuwa ninajihisi. Jinsi kuna saa ninaeza kuwa ninataka kukua mahali kwenye kelele. Kuna saa zingine naeza kuwa ninataka kukua mahali penye panakimia. Hulingana pia na chenye ninataka kufanya. Kuna vitu vingine havyezifanyika mahali penye kuna kimia na vingine havyezi fanyika mahali kuna kelele hasa waona kwa hivyo, ulingana sana, ulingana sasa kama nikifanya mambo ya kikazi, mambo ya kiofisi mimi hutaka hupendelea mali pa kimya lakini nikienda nikitaka kufanya vitu vya burudani mimi upendelea mahali pa kelele sasa hali iko hivyo jamani.